Wakati ninahitaji msaada kazini, huwa naangalia wenye wako cheo cha juu kuniliko naenda kuwauliza msaada. Na pia nawauliza venye nafaa kufanya nisifanye makosa yeyote. Na pia, naangalia kwenye mitandao, kama naeza sululisha hiyo. Shida yenye niko nayo.

Huwa nasherehekea mwaka mpya katika jamii huwa naenda kwa kanisa kuabudu mungu na kumshukuru. Halafu saa ingine nakuwa kwa nyumba niko na familia yangu tunapika chakula mzuri tunachopenda tunakuwa na wakati mzuri na familia yangu. Na pia tunaenda tu kujipeleka mahali tunaenda kuogelea.

Napenda kuenda madukani jioni nikitokea kazi ndio napenda kuenda madukani. Kama saa ingine lakini ama ile wakati siendi kazi. Kama jumapili hivi jumapili napenda kuenda madukani juu hio ndio wakati kuna soko. Na pia jumamosi ndio nitaenda kuchukua vitu za nyumba nyanya hivi. Na mboga kadhaa ndio nipike ile chakula napenda napikia familia pia.

Napendelea sana suruali juu saa ingine huku ni msimu wa baridi baridi iko kwa wingi so napenda suruali sana na pia miguu yangu sitaki miguu yangu kusikia baridi. Nikiwa na suruali pia inakaa kwa kukaa na kutembea inakuwa rahisi kwangu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa mtandao. Anatumia mtandao kama whatsapp kuwasiliana na watu ama kuwapigia simu. Lakini kama ni jambo la laki kiki mtu hivi jambo lenye nafaa kuambia mtu lenye nila muhimu sana napenda sana kuenda uso kwa uso na tunawasiliana na huyo mtu.

Kile kitu inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni heshima watu kuheshimiana katika kazi na pia kama kuna shida kusululisha kusululisha shida yote kwa njia inayofaa bila vita ama matusi ama kukosea watu heshima inakuwa mzuri na pia kuna kusaidiana kikazi bila kuangalia bila kufinyilia mwenzako. Kwa hivyo,